Binasi napendelea chai. Sababu chai inanipa utulivu. Na harufu yake ni nzuri na inafanya nijisike vizuri. Hasa asubui au jioni. Chai pia ni rahisi aisi kunywa. Bila kunipa msisimuko mkubwa sana. Lakini kahawa huwa nainywa kipindi nahitaji nguvu ya ziada au umakini wa ziada. Sababu inajitahidi kuondoa usingizi. Kwa hiyo chai mi nainywa kwa utulivu tu na niweze kupata usingizi vizuri au noweze kuamka vizuri kuendelea na majukumu yangu.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu hunipa habari za haraka, nafahamu kinachoendelea ulimunguni, unaunganisha na muziki mbalimbali, za nyumbani na wazamani. Lakini pia napenda sauti za watangazaji na mazungumzo yao ya moja kwa moja. Kwani inakuwa ni kama wanafanya mazungumzo na wanaweza kutuburudisha. Na pia radio inanifanya nijisikie kama niko, karibu na jamii, siko peke yangu. Kwa matukio, redio ina ile inaleta ule uhalisia na urahisi. Unaweza kusikiliza ukiwa kazini, safarini, au popote tu ama ukiwa unataka kupumzika. Redio unaweza kaisikiliza.

Tabia nayopenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Napenda kwa sababu mtu mwaminifu huleta amani, heshima na kuaminiana. Ukiwa na uwaminifu, mawasiliano yanakuwa ya wazi, mahusiano yanadumu, na kazi au urafiki, hufanyika bila hofu au mashaka yoyote. Pia napenda huruma na heshima kwa sababu tabia hizi huonyesha ubinadamu kuelewa hisia za wengine na kuwa thamini bila kujiona. Kifupi hizi tabia hujengwa na hujenga mahusiano imara na mazingira mazuri ya kuishi na kufanya kazi kwa pamoja.

Binafsi, sherehe ninayoipenda zaidi ni harusi. Naipenda kwa sababu kwenye harusi kunakuwa imejaa furaha, upendo na matumaini mapya. Ni wakati ambao, familia na marafiki hukutana kusherehekea mwanzo mpya kwa maisha ya watu wawili. Pia napenda kuona watu wamevaa vizuri, muziki, muziki mzuri na kushiriki chakula pamoja. Hali ya umoja na shangwe. Kwa kifupi, harusu hunikumbusha umuhimu wa mahusiano na kusheherekea hatua mpya maishani.

Binafsi, napenda mwanga wa kati. Sipendi mwanga mkali kwa sababu una matatizo ya macho. Mwanga mkali huwa unaniumiza macho. Na mda mwingi mi kukuwa natumia kompyuta. Huu mwanga wa kati, unakuwa unanisaidia mimi naweza kuona vizuri. Bila kufinyafinya macho, wala bila kupata changamoto yoyote.

Kusema ukweli, kufua nguo kwa mkono ndio kazi ya nyumbani ninayoiona ngumu zaidi kuliko zote. Ukiitoa kuosha vyombo. Hii kufua nguo inachukua muda, inachosha, na mwisho wa siku, bado unajikuta mikono yamechoka sana. Lakini, nikiangalia kwa upande mwingine, inanifundisha uvumilivu kidogo. Kwa sibabu, kuvumilia kuweza kufua nguo zote zitakate, jambo linahitaji uvumilivu mkubwa sana.

Napendelea chakula chenye ladha katikati, ya spicy na tamu kidogo. Siyo kali sana mpwwe kuhungu za ulimi, kwa wala siyo kitamu sana kupita kiasi. Kile chenye mizani nzuri, latha kama hiyo unifanya ni frahie chakula taratibu na kukiona kinafutia zaidi. Na nasikia raha, nikiwa nimekula chakula chana mna hiyo kwa sabu latha na isikia vizuri na spices zote zinakua zimeingia vizuri.

Binafsi kwa sasa ningependa kujifunza lugha mpya sasa ile inayotumiwa sana kimataifa kama kihispania au kichina. Kujifunza lugha kuna fungua milango ya tamaduni watu wapya na hata fursa za kazi mpya. Pia kutanipa changamoto ya kufikiri kwa njia tofauti. Kingine ningependa kujifunza ujuzi wa ubunifu. Kama kupiga chombo cha muziki au kuhariri video vitu vinavyofanya mtu ajieleze kwa zaidi.

Binafsi napenda kujifunza mambo mapya kwa vitendo na kwa skusikiliza watu wengine. Nikijifunza mambo kufanya mi mwenyewe, kujaribu, kukosea, kisha kujirekebisha, inaingia akilini haraka zaidi. Pia napenda kusikiliza maelezo au zuefo wa wengine, even kupitia mazungumzo, video au podcast. Nina changanya kusoma kidogo, kuona mfano, na kufanya mwenyewe. Hizi ndo njia ambazo zina nifaa zaidi.